Napenda kusafiri na GPS kwa sababu tunaishi katika karne ya teknolojia na hivyo inaweza ni rahisi kwenda kutumia GPS kuliko kutumia ramani kwangu naipata ikiwa rahisi hivyo kuliko kutumia ramani kwa sababu ni ni unaweza kufanya haraka kufika haraka bila kupata tatizo lolote.

Napenda samawati, samawati nina, napenda samawati tangu nilipo kwa mtu mdogo. Neti yangu ni ya samawati, vitu vingi yangu ni vya samawati. Hivyo hio rangi inanipendeza kabisa.

Ndiyo napenda asali hata napenda asali kwenye mkate napenda sali kula bure na pia asali inasaidia kwenye kusaidia digestion inasaidia kukufanya uwe nyororo.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti inanisaidia katika kujua kusolve issues. Inanisaidia katika hesabu inanisaidia katika masomo inanisaidia katika kujua mambo.